Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na yenye watu wenye urafiki. Majirani wangu wanashirikiana na kusaidiana. Jambo linalofanya mazingira yawe salama na ya kupendeza kuishi. Pia kuna huduma muhimu karibu kama maduka na vituo vya usafiri. Hivyo, maisha yanakuwa rahisi zaidi kuishi na watu kwa amani.